Ndio, ninapenda kucheza michezo ya video, lakini kwa mtindo wangu mwenyewe, si kwa ushindani mkali, bali kwa furaha, hadithi na kupumzisha akili. Kwanza, ninapenda michezo yenye hadithi nzuri. Michezo inayokupeleka kwenye ulimwengu mwingine, yenye wahusika, safari na maamuzi yanayobadilisha kiendeleacho. Hii hunifanya nijisikie kama ninasoma kitabu kinachoishi, lakini safari yake ninaiongoza mwenyewe. Pili, ninapenda kucheza michezo ya puzzles au kutuliza. Ile inayokufanya ufikirie, kupanga au kutatua tatizo bila presha. Michezo hii hunisaidia kupumzisha akili hasa baada ya siku refu ya kufikiri au kazi nyingi. Tatu, sipendi sana michezo ya kelele nyingi au ushindani wa hasira. Naepuka ile inayofanya mtu awe na msongo au hasira. Kwanza, mchezo mzuri ni ule unaoniacha nikiwa mtulivu na nimeridhika, si ambaye nimechoka. Kwa ufupi, ninapenda kucheza michezo ya video ambayo inaburudisha, inachochea akili na inatoa nafasi ya kupumzika. Michezo ambayo ni kama mapumziko ya akili, si vita vya hisia.

Ndiyo, ninapenda kugawanya taka zangu na naliona hili kama jambo ndogo lakini lenye maana kubwa. Kwanza, nagawanya taka kulingana na aina. Taka za chakula kama maganda ya matunda au mabaki ya mboga nazitenga kwa sababu zinaweza kutumika kama mboji au compost. Hii hunipa hisia kwamba hata taka zinaweza kurudishwa kuwa kitu cha manufaa. Pili, plastiki, chupa na karatasi ninazitenga kivyake. Ninajua si kila wakati ni rahisi lakini nikifanya hivyo, ninajisikia kama nachangia kidogo kulinda mazingira. Ni hatua ndogo, lakini ikifanywa na watu wengi inaleta tofauti. Tatu, kugawanya taka kunanifundisha uwajibikaji na nidhamu ya kila siku. Inanifanya nifikirie kabla ya kutupa kitu. Je, kinaweza kutumika tena? Je, ni lazima nikitupe sasa? Hii hubadilisha mtazamo wangu kuhusu matumizi. Ninapenda kugawa taka na sioni kama ni mzigo, bali ni njia ya kuonesha heshima kwa mazingira na kwa maisha yajayo. Ni tendo ndogo la kila siku linaloonesha kujali.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa makusudi subira na heshima. Kwa sababu ninaamini mahusiano mazuri ndiyo msingi wa kazi yenye mafanikio. Nikieleza kwa kina, kwanza ninaanza kwa kusikiliza. Kabla ya kuzungumza sana, napenda kujua watu na ni akina nani, wanapenda nini, wanathamini nini na wanafanya aje kazi. Kusikiliza hunisaidia kuelewa tabia na mitazamo yao na kunifanya nijenge uhusiano wa kweli si wa juu juu. Pili ninaonesha heshima katika mawasiliano. Ninawasiliana kwa kuwasalimu, kuwasikiza na kuwapa nafasi ya kujieleza. Hata pale tunapotofautiana, ninajitahidi kuzungumza kwa utulivu na kueleza mjadala kwenye suluhisho si lawama. Tatu, ninashirikiana na kusaidiana. Nikiona mwenzangu, ana kazi nyingi na anahitaji msaada, niko tayari kusaidia inapowezekana. Hii hujenga imani na kufanya watu wajue kuwa wanaweza kunitegemea. Nne ninakua mkweli na wazi, sipendi maneno ya nyuma ya pazia. Mwisho ninaheshimu mipaka najua kazi ni kazi na kila mtu ana mipaka yake.

Ndiyo, nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na kwa kweli huwa ni uzoefu unaoniguza kwa kina zaidi ya macho. Nilipoingia kwenye ukumbi wa maonyesho, mara nyingi nilihisi ukimya wenye maana, aina ya ukimya unakualika kutazama kwa makini, kupunguza haraka ya mawazo na kusikiliza hisia zako. Kila mchoro au kazi ya sanaa huwa kama hadithi iliyo simama inangoja mtu aisimulie kwa tafsiri yake mwenyewe. Napenda kuchukua muda mbele ya kazi moja ya sanaa kuangalia. Wakati mwingine, kazi hunifanya nijisikie furaha. Wakati mwingine huzuni au hata maswali mengi. Hicho ndicho ninacho kipenda sana. Sanaa hainipi majibu ya haraka inanipa nafasi ya kufikiria. Pia, ninapenda kuangalia mitazamo tofauti ya wasani. Inanisaidia kuelewa jinsi watu wanavyoona dunia kwa macho na mioyo tofauti. Maonyesho ya sanaa hunikumbusha kuwa hakuna njia moja sahihi ya kuona au kuhisi. Kwa ufupi, kwenye maonyesho ya sanaa kwangu ni kama mazungumzo ya kimya kati ya nafsi yangu na kazi ya mtu mwingine. Ni uzoefu unaonionesha utulivu, uelewa na msukumo wa ubunifu.

Kwa kawaida, nakaa hadi karibu saa nne au saa tano usiku, lakini inategemea sana siku na kile kilichoendelea. Kuna siku ambayo nimechoka au ninahitaji kuamka mapema, basi nalala mapema, labda saa tatu usiku ili niweze kupata usingizi wa kutosha. Lakini, kuna siku nyingine ambapo akili yangu iko hai, ninasoma, ninafikiria, au ninapumzika kimya kimya, na hapo ndipo nakaa hadi saa tano au hata saa sita usiku. Usiku kwangu ni muda wa utulivu wa kipekee. Kelele zinapungua, mawazo yanapangwa, na ninahisi niko karibu zaidi na nafsi yangu. Si lazima nifanye kitu kikubwa. Wakati mwingine ni kusikiliza muziki wa utaratibu kuandika mawazo au kutazama tu ukimya. Kwa kifupi, silali muda ule ule kila usiku, lakini mara nyingi hukaa hadi saa nne saa tano. Kwa sababu, hapo ndipo napata utulivu ni upendao.

Ninajitunza kwa njia ndogondogo lakini zenye maana. Kwa sababu, ninaamini kujitunza si anasa nihitaji. Kwanza, ninalinda afya ya akili yangu. Ninachukua mapumziko ninapohitaji, ninajipa fursa ya kupumzika bila kujilaumu, na ninapohisi nimelemewa, ninasimama kidogo, kupumua na kupanga mawazo, sitaki kujilazimisha kila wakati. Pili, ninajitunza kimwili. Ninalala kadri niwezapo na kunywa maji ya kutosha na ninafanya mazoezi mepesi kama kutembea au kunyoosha mwili. Sio kwa ushindani bali kwa kuheshimu mwili wangu. Tatu, ninajitunza kihisia. Ninajaribu kuzungumza na watu ninaowaamini kuandika hisia zangu au kufanya kitu kinachonipa furaha, kusoma, kusikiliza muziki au kuwa kimya tu. Ninajifunza kukubali hisia zangu bila kujihukumu. Nne, ninaweka mipaka. Ninajifunza kusema hapana pale inapohitajika, kulinda muda wangu na kuepuka vitu au watu wanaonichosha kupita kiasi. Hii imenisaidia sana kuwa na amani. Kujitunza kwangu ni kusikiliza mwili, akili na moyo wangu na kuwapa kile wanachoitaji. Hata kama ni kitu kidogo sana.

Zana ya dijiti ninayotumia kila siku bila kukosa ni simu yangu ya mkononi. Lakini, ndani yake, kuna zana kadhaa muhimu sana zinazonisaidia katika maisha ya kila siku. Kwanza, programu za mawasiliano ndizo ninazozitumia zaidi. WhatsApp au baruapepe hunisaidia kuwasiliana kupanga mambo na kushirikiana na wengine. Hata ujumbe mfupi una mchago mkubwa katika kuendesha siku yangu. Pili, zana ya kupanga na kumbu kumbu kama kalenda na noti ni muhimu sana kwangu. Nazitumia kupanga ratiba kuandika mawazo yanayonijia ghafla au kukumbuka mambo muhimu. Bila hizi, ningehisi kama mawazo yangu yamesambaa kila wakati. Tatu, injini ya kutafta taarifa ama search tools, ni zana ninayoitegemea sana. Kila ninapoitaji kujifunza kitu kipya, kudhibiti taarifa au kupata msukumo, hii ndio njia yangu ya haraka ya maarifa. Inanifanya nijisikie ninafikia dunia nzima kwa mkono moja. Nne, zana za burudani na utulivu. Kama vile muziki au kusoma makala pia ni sehemu ya matumizi yangu ya kila siku. Hizi hunisaidia kupumzika, kupunguza msongo na kurejesha nguvu ya akili. Zana za kidijiti ninazozitumia kila siku ni simu yangu pamoja na programu zake za mawasiliano kupanga, kufunza na kupumzika. Zote kwa pamoja hunisaidia kuishi kwa mpangilio na utulivu saidi katika dunia ya kisasa.

Ndio, nimewahi kushiriki mashindano na kwa upande wangu, uzoefu huo ulikuwa zaidi ya kushinda au kushindwa. Ulikua somo la kujitambua. Niliposhiriki, niligundua kwanza hisia za msisi muko na hofu kwa pamoja. Kuna ile sauti ndogo ndani, inayokuuliza kama uko tayari, kama utatosha. Lakini, nilijifunza kwa jasiri ujasiri hauji kabla ya kujaribu. Unakuja kwa kujaribu. Kilichonigusa zaidi si matokeo, bali mchakato, kujiandaa, kuweka juhudi, kujifunza nidhamu na kusimama mbele ya wengine bila kujificha. Mashindano, yalinifundisha kukubali shinikizo, kufanya bora kadri niwezavyo na kisha kujipa heshima kwa kujaribu, hata kama matokeo haya kuwa kama nilivyo tarajia. Pia, nilijifunza kujiheshimu na kuweshimu wengine, kuona watu tofauti, kila mmoja na nguvu zake. Kulinifanya nione kuwa kila mtu anasafari yake, akuna haja ya kujilinganisha kupita kiasi. Kushiriki mashindano, kulinifunza kuwa, ushindi wa kweli, ni ujasiri wa kujitokeza, kujifunza na kukua.

Kwa kawaida, ninafanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu hadi nne kwa wiki, lakini si kwa mda mrefu sana kila wakati. Nizaidi ya kuifathi mwili na hakili zikiwa hai. Ninapenda kufanya mazoezi asubui au jioni mara nyingi ni kutembea kuunyosha mwili au kufanya mazoezi mepesi. Asubui ufanya mwili wangu uwe macho na kuanza siku kwa nguvu. Jioni ufanya akili na mwili vipumzike baada ya shuguli. Sipendi mazoezi ya nguvu kali kila wakati. Napendelea yale yanayounganisha mwili na akili kama kutembea yoga kidogo au kukimbia taratibu. Hii unisaidia kuongeza nguvu, uthabiti na utulivu wa akili. Mazoezi haya ufundisha mwili wangu kuwa na nguvu kidogo lakini thabiti. Huku nikipumzika kama inavyo itajika. Ni njia ya kujilinda na kudumisha afya bila shinikizo. Kwa kifupi ninafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki kwa mdamfupi lakini kwa utulivu kwa sababu napenda mwili wangu uwe hai akili iwe makini na furaha ya moyoni iwepo.

Ndiyo ninapenda kuvaa vipuli lakini kwa mtindo rahisi na wenye maana si kwa kupitiliza sana. Napendelea vipuli vidogo au vya kawaida, vya duara ndogo, studs au vipuli vyenye muundo wakipeke, lakini tulivu. Vile vinavyo ongeza mvuto kidogo bila kupiga kelele. Kwangu, vipuli ni mguso wa mwisho wa mtindo, sio kitu cha kujionyesha kupita kiasi. Napenda pia vipuli kwa sababu vinaweza kubadilisha kabisa hisia ya muone kano. Hata ukiwa umevaa mavazi rahisi, vipuli vizuri vinaweza kufanya ujisikie umejitunza na umejiamini zaidi. Kuna siku ni navaa vipuli kwa ajiri ya furaha yangu mwenyewe tu si kwa watu wengine. Hata hivyo sivai kila siku. Kuna siku nataka uhuru na urahisi na kuna siku nataka kujipamba kidogo. Na chagua kulingana na hisia na mazingira. Ninapenda kuvaa vipuli kwa sababu vinaongezea ujasiri uzuri wa taratibu na hisia ya kujithamini lakini kwa kiasi.

Kwa kawaida, natumia mchanganiko wa Wi-Fi na data ya simu kulingana na mahali nilipo na shughuli ninazo zifanya. Napenda kutumia Wi-Fi pale nikikaa nyumbani au mahali pa utulivu. Hii ni kwa sababu, Wi-Fi inakua thabiti, haraka na si ghali. Kwa kutumia Wi-Fi, ninaweza kufanya kazi ndefu kuangalia video au kusoma makala bila wasiwasi wa kuisha kwa kasi. Pia, hufanya nishugulikie mambo ya mda mrefu kama barua pepe, maandalizi na kujifunza. Nikiondoka nyumbani au wifi haipo napenda kutumia data ya simu. Data ya simu ni rahisi na inapatikana maramoja hasa wakati wa kusafiri. Kutafuta taarifa au kuwasiliana kwa haraka. Hata hivyo kuwa makini na matumizi kwa sababu data ni ghali na inamalizika haraka ikiwa haita angaliwa. Kwa ufupi, wifi ni chaguo langu la kudumu pale nilipo nyumbani au mahali pa utulivu na data ya simu ni msaada wa haraka na wa dharura. Kwa njia hii naweza kudumisha mtandao bila wasiwasi na kwa ufanisi.

Wazo nzuri nililokuwa nalo leo ni kuhusu kupata utulivu wa akili na kufurahia kila kipengele kidogo cha siku. Nilianza siku nikitafakari kidogo na kuona kwamba sio lazima kila kitu kiende kama nilivyopanga ili nijisikie furaha. Hii ilinifanya kukubali shughuli ndogo ndogo kama kikombe cha chai, wimbo nzuri au dakika chache za utulivu. Pili, niliamua kuzingatia kila jambo kwa umakini. Si kubonyeza haraka kupita kila kitu. Kwa mfano, wakati wakufanya kazi, niliweka mawazo yangu yote kwenye kile nilichokwa nikifanya. Nikijiepusha na haraka au msongo wa mawazo. Hii ilinifanya nipate utulivu na furaha ndogo ya kila hatua. Tatu, niliacha kuburudisha akili yangu kwa mambo madogo ya furaha. Kusikiliza muziki, kutazama mandhari kidogo au kuandika mawazo yangu. Hii ilinifanya nijisikie niko nyumbani hata kama siku ni yenye shughuli mingi. Wazo langu zuri la leo lilikuwa ni kufurahia kidogo, kuzingatia sasa na nisikubali haraka au msongo kupoteza utulivu wangu. Hili ni wazo zuri ambalo ni rahisi lakini liliboresha siku yangu nzima.

Chakula ninachopenda kula jioni ni kile kinacho nipa utulivu, lishe na furaha ndogo baada ya siku ndefu. Mwanzo, ninapenda kukula vyakula vyepesi lakini vyenye lishe. Napendelea kula chakula kilicho nyepesi, chenye mboga na protini kidogo. Kwa mfano, samaki aliopikwa, mayai, mboga za kijani au wali waupe kidogo. Hii unifanya nijisike nyumbani na tulivu bila mzigo mkubwa kwa tumbo. Pili, napenda kula chakula cha nyumbani. Chakula cha kawaida cha nyumbani ni kipenzi changu. Labda, supu ya mboga, wali na maharagwe, au chakula cha kienyeji. Hakuna kitu kinachofa nana na furaha kidogo ya chakula kilichopikwa kwa upendo na unyenyekevu. Tatu, nina penda vitu vya furaha ndogo. Mara nyingine, nina penda kuongeza kipande kidogo cha mafuta ya mboga au chakula kidogo cha tangawizi. Hii hhfanya chakula kiwe na ladha nzuri, lakini sio mzigo mkubwa kwa mwili. Chakula cha jioni kwangu ni nyepesi, kilicho na ladha ya asili na kinachonifanya nipumzike baada ya siku ndefu. Si lazima kiwe chakula kikubwa, bali kiwe kinacho ongeza utulivu na furaha moyoni.

Ndiyo, ninatumia mfumu wa usalama wa vidole. Na kwa kweli, ni moja wapo ya zana za muhimu sana kwa usalama wa kifaa changu. Mwanzo, usalama wa haraka na raisi. Napenda mfumu wa vidole kwa sababu unafanya kufungua simu au vifaa vingine haraka bila haja ya kuandika nyuila kila wakati. Ni rahisi, lakini bado ni salama. Pili huzuia uharibu wa taarifa. Kwa kutumia vidole vyangu pekee, najua kwamba data yangu inabaki salama. Hii ni muimu sana, hasa kwa taarifa binafsi, mawasiliano na faili zenye dhamani. Tatu, urahisi wa kila siku. Sistimu ya vidole, hufanya maisha kuwa rahisi zaidi, hakuna haja ya kukumbuka maneno magumu, hakuna hatari ya mtu mwingine kufungua kifaa changu bila ruhusa. Ni msingi wa utulivu wa akili kila ninapo tumia simu au kompyuta yangu. Kwa kifupi, kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwangu ni mchanganyiko wa urahisi, usalama na amani ya akili. Ni jambo dogo lakini linafanya maisha ya kidijiti kuwa salama na rahisi.